Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Mazoezi ya mwili hufanywa mara mbili kwa siku asubuhi na jioni. Ndiyo muda wa kufanya mazoezi ya mwili. Kabla ya kwenda kulala na pia asubuhi ninapo amka kabla ya kuenda kazini.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Wakati wa mapumziko ya mchana, mara nyingi hukaa na kutulia na kutafakari yale yote ambayo niliyafanya asubuhi na wakati wote wa kazi mpaka kufika mchana hiyo. Pia, kupata chakula cha mchana pamoja na wenzangu au mimi mwenyewe.

Zawadi gani nzuri umewai kupokea? Zawadi nzuri ambayo nimewai kupokea. Na nilipewa zawadi hii na baba yangu. Ni zawadi ya simu. Ni simu ambayo ililetwa. Ikiwa haijawai kutumika. Haijafunguliwa kwenye boksi lake. Na simu yenyewe ndio hii nahitumia mpaka leo.

Je, unapenda kupiga picha. Sipendelei sana kupiga picha ila nitapiga picha endapo itanihitaji kupiga picha ya kitu furani. Au kujipiga picha mwenyewe. Endapo itanihitaji na si hulka yangu kufanya hivyo mara kwa mara.

Chakula gani unachopenda kula jioni. Chakula nachopenda kula jioni. Haswa wakati wa usiku. Chakula cha aina ya wanga ambao ni wali. Pamoja na protein ambao ni maharage.

Eleza chumba chako cha kulala, namba moja. Je ni kikubwa au kidogo? Chumba changu cha kulala ni kikubwa. Namba mbili, kuta zina rangi gani. Kuta za chumba changu zina rangi ya gold. Namba tatu, kitanda chako na jinsi kinavyo ridhisha. Kitanda changu ni kitanda cha sofa. Na ni kitanda ambacho ni kikubwa cha sita kwa sita. Pia napenda kukitandika mashuka ya Louis Vuitton. Namba nne, unaweza kuona nini kutoka dirishani. Kitu ambacho ninaweza kukiona kutoka dirishani. Mara nyingi ni mazingira safi na mazingira mazuri. Namba tano, ni kitu gani unachokipenda zaidi chumbani. Kitu unachokipenda zaidi chumbani ni mwonekano wa mazingira ya chumba changu.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Changamoto ninazokutana nazo kazini. Ni pamoja na wagonjwa kutokuwa waelewa au wafanyakazi wenzangu kutotia ushirikiano katika kukamilisha jambo kwa wakati.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Namba moja. Unaeza kushiriki ni ujuzi gani ungependa kuupata ujuzi ambao ningependa kuupata. Ni kujifunza jinsi ya kutengeneza website au kujifunza kodi yaani developer. Pia kitu kingine ambacho ningependa kujifunza. Ni kujifunza lugha mbali mbali kama vile kichina na kifaransa. Namba mbili. Labda unaweza kueleza ni kwa nini ujuzi huu ni muhimu kwako. Kwa coding au kutengeneza website ni kitu ambacho ni kizuri na kinapendwa kufanyika sehemu mbali mbali za dunia. Na ni kitu ambacho kinamuingizia mtu kipato kupitia majukwaa ya sanaa pia na mitandao. Lakini kwa lugha kama vile kichina na kifaransa napenda kukijua kwa ajili ya kuwasiliana na watu mbali mbali kibiashara. Pia kuwasaidia watu kuwatafsiria nini, wana maanisha na nini kinaongelewa namba tatu, je, umeshawahi kujaribu kujifunza ujuzi huo hapo awali. Ndiyo nimewahi kujifunza coding, yaani developer hapo awali. Lakini pia nimewahi kujifunza kifaransa na kichina. Namba nne, ungependa kueleza ni jinsi ni jinsi utakavyo jifunza jinsi nitakavyo jifunza ni kupitia tovuti zao maalum au application maalum ambazo zinafundisha jinsi ya kuwa developer. Na kutumia application ambazo zina tumika kufundisha lugha mbalimbali. Hasa zile ambazo napenda mimi kujifunza. Namba nne, ungependa kueleza ni jinsi Unevyojiifunza. Tayari nishaa elezea hapo mwanzo, namba tano, unahisi niwakati gani mzuri wa kuanza, wakati mzuri wa kuanza. Ni wakati huu, huu ndio wakati mzuri wa kuanza ili kuja kufika mwaka elfu na mbili na thelathini niwe nimesha jua kila kitu.